Kinywaji. Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya tangawizi napenda sababu changanya ladha tamu na kidogo ya moto. Inafanya nijisikie macho na na mwenye nguvu. Kila asubuhi mara tu nikipanda kutoka kitandani napika. Ie kombe cha chai nakunywa huku nikipiga nikipanga siku yangu.

Ninaanza siku yangu. Ninaanza siku yangu asubuhi kwa kikombe cha kahawa. Au chai ya subuhi mara nyingi baada ya kuamka. Naanda wakati mwingine naanda mimi huanda kahawa. Kwa kwa mashini au kwa njia ya jadi. Kwa kuongeza sukari maziwa au viungo kama mdalasini chai mara nyingi huandaliwa kwa kujemisha majani au unga. Na kuongeza sukari maziwa au limau kulingana na ladha. Watu wanapenda kunywa kwenye mahali tulivu kama jikoni. Au kinywaji kwa dirisha ili kufurahia joto au harufu.

Hapana sipindi mvua, kwa maana mvua inaleta mambo mingi lakini mvua ina maafa na pia ina mapendeleo maafa mvua ni kwamba mvua inaweza leta baridi leta baridi mtu anakuwa mgonjwa kuwa mgonjwa uanaenda hospitalini na maapendoleo ya mvua ni kwamba mvua inasaidia mimea iweza kumea inasaidia pia wakulima na inasaidia kuweza kusaidia wakulima pia nchi inaweza kuwa na vyakula vingi.

Nashughulikia wateja wangu vizuri kwa biashara pia naweza kuwakaribisha vizuri ili waweze kuja kwa biashara yangu kila wakati ili wanizweze kuznizoea pia na shugulikia kwa mbubili kama vile kuasaidia kuwaambia asante kuwa na kuwa na tabia njema kwao.

Napenda matunda mengi kwa sababu inaweza kusaidia vitamini kwa mwili na pia inasaidia mwili kwa ili mtu asiweze kushikwa na magonjwa mingi. Napenda matunda kama vile papai, ndizi, machungwa, avocado. Lakini napenda avocado sana kwa sababu ina proteini nyingi kwa mwili na pia inapea mwili afya njema.

Napenda kufanya kazi pamoja na wengine lakini pia kuna wakati napenda kufanya kazi pekee yangu wakati ninafanya kazi pekee yangu ninaweza ninaweza kuzingatia sana na kumaliza majukumu haraka bila usumbufu. Lakini kufanya kazi na wengine kunafurahisha zaidi kwa sababu unaweza kushirikiana badilishana mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine.

Kwa kawaida nahifadhi data zangu kwenye simu na kompyuta mambo muhimu huwa nahifadhi kwenye cloud kama google drive ili nisipo yapoteza nikabadilisha kifaa pia napenda kuweka mawaidha au kufunga kifaa ili kulinda tarifa zangu kwa utu vya siri zaidi huwa najitahidi kutohifadhii au navificha kwenye programu Salamu.

Ninapenda paka kwa sabubu paka ana tabia nzuri paka si kama mbwa lakini mbwa pia na pia mbwa ana uwezo mwingi kwa mfano mbwa anaweza kuchunga nyumba na paka saa zingine pia anaweza pia kusaidia katika kushika wanyama kama vile panya ambao anawsumbua kwa nyumba.

Ndoto yangu kubwa ni ni kuwa rubani ili niweze kuendesha ndege pia niweze kutembea katika nchi tofautitofauti pia rubani wana wana uwezo mwingi pia wanaweza kuzunguka dunia nzima kutembea katika dunia. Kutembea katika country moja hadi ningine pia rubani wana pesa nyingi pia.

Ndiyo niliwai jaribu kujifunza kupiga gitaa ingawa sikuwa sikuwa mtaalamu sana nilianza kwa kujifunza chord za msingi kama kama cha ji di na na amu na nilifraia sana mwanzoni ilikuwa changamoto kidogo kwa vidole kuzoea asa yalipokuwa yanauma lakini kadri muda nilivyopita nilianza kuwa rahisi.

Ndiyo napenda kucheza ngoma hasa pale mziki unapokuwa mzuri na hali iko uhuru siitaji kuwa mtaalam kinachonifraisha ni kujiachilia na kufraia miundo ngoma unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu hata kama niko nyumbani hau kwenye sherehe na marafiki nikisikiza wimbo naupenda siwezi kujizuia kidogo.